Jee unapenda kuendesha baiskeli? Ndiyo. Mimi ni mpenzi mzuri ya kuendesha baiskeli kwa sababu kuendesha baiskeli ni moja ya mazoezi. Na kila siku jioni huwa ninaendesha baiskeli kwa kutembea na baiskeli kilomita ishirini au kumi na tano kulingana na siku husika. Kwa hiyo ninapenda kuendesha baiskeli na nilijifunza toka nikiwa mtoto. Ambapo mara ya kwanza kujifunza ili ni umiza lakini sikukata tamaa niliendelea kuiendesha mpaka sasahivi ninauwezo wa kuiendesha.

Je, unapenda kupiga chombo cha mziki, ndiyo. Ninapenda kupiga chombo cha mziki, mfano gitaa, kinanda, lakini kwa sa hivi vya kweli, licha ya kuwa napenda kupiga hivyo vyombo, lakini bado sijui kuvipiga. Saa bado sijajifunza, lakini kadili mda unavoenda, nitachukua na fasi yangu, na kuweza kujifunza, ili niweza kuwa navipiga. Kwa sababu ni vitu ambavyo na vipenda sana huwa vinaleta burudiko la moyo na pia vina nipa utulivu wa akili.

Unapenda kuvaa nguo za aina gani? Mimi ninapenda kuvaa nguo za rasmi, nguo za vitambaa, na mashati ya mikono mirefu, na suruali za vitambaa, maarufu kama kadet. Lakini pia ninapenda kuvaa nguo ambazo zinanipendeza. Napenda pia kuvaa nguo za jezi la mpira wa miguu kwa timu yangu pendwa ya Real Madrid na timu ya Young Africans ya Tanzania.

Nilengo gani la mda mlefu unakazini? Lengo langu lamda mlefu ambalo ni nalo kazini ni kuweza kuenda kujiendeleza kimasomo Inapenda sana kuenda kujiendeleza kimasomo kwa sabu kwa sahivi Mimi ni muitimu wa shahada ya kwanza Kwa hiyo lengo langu lamda mlefu ni kuenda kujiongeza kili niweze kupata shahada ya uzamili ambapo nataka kujikita katika shahada ya uzamili kwenye mambo ya afe ya kili tayari nimesha anza hatuwa ndogo ndogo ambapo tayari nimepeleka wazolangu kwa uongozi na subilia majibu yao kweza kuniruhusu kama mwaka huu Ninaweza kuenda kuanza masomo.

Je, unapenda kupiga picha? Ndiyo, ninapenda kupiga picha kwa sababu ni kumbukumbu muhimu sana. Ukipigia picha inakupa kumbukumbu ya vitu vyote ambavyo umewahikuvifanya. Kwa mfano, ukienda sehemu zuri sehemu za mbuga za wanyama, ukipiga picha. Siku nyingine, ukiwa umekaa, ukiangalia picha, utakua unakumbuka zile nyakati nzuri ambazo zipitia kipindi. Umeenda hiyo sehemu na ndo maana mwaka jana niliamua kwamba ninunue simu zuri ambayo itakuwa na uwezo mkubwa wa kupiga picha ili niwe na uwezo mzuri kutunza kumbukumbuku zangu kupiga picha ni jambo nzuri na nalipenda napenda mno.

Unajihisi vipi kuhusu wasilisho? Kuhusu wasilisho, ninajisikia vizuri kabisa. Kwa sababu, kuhusu wasilisho, nisaidia mimi kuweza kujua mambo mbali mbali ambayo ya metokea. Kwa hiyo, huwa napenda sana mawasilisho na napenda mno.

Je, unapenda kununua vitu mtandaoni? Ndiyo, ninapenda kununua vitu mtandaoni. Kwa sababu binanipa ulahisi mimi wa kuweza kununua vitu hata kama hapa nilipo havipatikani. Kwa mfano juzi nimeza kununua kifaa cha mtandao na nimeweza kumeza kunifikia tu. Mi nikiwa njombe, nimenulia dar islamu kupitia mtandao.

Unapenda kufanya nini na marafiki zako? Mimi nikiwa na marafiki zangu huwa napenda kushiliki nao muda mzuli kwa kweza kufikilia mambo mzuli ya maisha kufikilia kuhusu kujiendeleza kwa kufanya biashara ku malengo yote ambayo yatatoa kipato kizuli lakini pia huwa tunafurahia mda huo pamoja kwa kuenda sehemu nzuli za kula chakula kama vile nyama choma lakini pia kupika na kutafakali pamoja maisha jinsi yanavoenda.

Unashugulikia wateja vipi? Mimi ninafanya kazi hospitalini na ninafanya kazi kata kitengo cha wagonjwa maututi. Kwa hiyo, na mnaengwa kushugulikia wateja. Wateja wangu kwanza ni wagonjwa ambao ni maututi. Kwa hiyo wale hawaezi kuongea. Lakini, nina shugulika nao kwa kwa mba kila mba kitu ambacho nakifanya. Huwa na wapa talifa Atakama hawa nijibu lakini na wapa talifa Kwa mfano Nataka kumpatia dawa Namambia ndugu fulani bini fulani Natasa hivi ni mda dawa Nakupatia dawa fulani hii kwa ilia hiki na hiki Lakini pia ndugu wakija hua na waerekeza mandireo ya mbunjo hao Lakini pia na warekeza Talatibu za odini kwangu Lakini pia na wapa na fasi ya kweza kuuliza maswali au pale ambapo wanaona kuna kitu wakiendi sawa waweze kunipa taarifa niweze kukifanya kazi.

Unashambuliaje mbadiliko kazini kwanza tukubali kwamba mabadiliko kazini ni jambo la kawaida kwa sababu huwezi huwezi kuwa sehemu moja milele lazima mbadiliko yatatokea kwa hiyo ikitokea kumefanyika mbadiliko kwa mfano sisi pale kazini kila mwezi wa saba huwa inafanyika mbadiliko tutunatoka la moja kuenda dhala nyingine. Inapotokea mbadiliko kama hayo Kwanza hua napokea kwa uchanya, kwa mawazo chanya kwamba ni sehemu ya maisha ya kazini Lakini pia huwa najifunza najiandaa kwa jambo mbadiliko ya kwamba ipo siku hapa siku ni sehemu nitatoe leo kwa hiyo Kwa najiandaa vizuri na kubaliana na kila kitu ambacho kikibadilika.

Nini kipaumbele kazini kwa mawasiliano? Kipaumbele kikubwa katika kazini cha mawasiliano ni lugha nzuri, lakini pia taarifa ya mapema, lakini pia tunatumia simu kwa ajili ya mawasiliano, kuwasiliana idara moja na nyingine kupeana taarifa, kama hivo kuna mgonjwa anakuja au tunapeleka mgonjwa, basi hicho ndio kipau mbele cha mawasiliano.

Jee umewae kununuwa tiketi za tukio ndiyo Nimewahi kununuwa tiketi za tukio Nilikuwa ni mwaka 2021 ambapo kulikuwa na Tukio la mpira wa migu kati ya Simba na Yanga Nilinunuwa tiketi kwa shilling 20,000 nikaenda kukaa kwenye VIP ni Tukio ambalo nalikumbuka sana kwa sababu siki hiyo yanga tulishinda kwa hivo nimewahi kununua tiketi za Tukio na lilikuwa ni Tukio la kimichezo.

Unapenda kula wali au ugali? Mimi ninapenda sana kula wali. Napenda kula wali kwa sababu ni chakula ambacho ni raisi kukipika. Lakini pia kinauwezo wa kamda mrefu. Kwa mfano, nikipika leo wali, naweza nikala leo, kesho wa subuhi, na kesho mchenda, na kesho jioni. Napenda kwamba, unahifazika kwa mda mlefu. Lakini ugali ukipika lazima ule muda huo huo hauwezi kabakiza Wakibakiza basi hauliki tena Kwa unapenda sana kule wali Lakini pia wali unainda na mbuga zuzote Lakini ugali kwangu mime unachagua mbuga.

Unapendelea chakula chenye latha gani? Mimi ni mpenzi wa vyakula vitamu na pia ninapenda kupika. Ni mpishi mzuri sana ni mpishi nimejifunza tanga Kwa hiyo, ninapenda chakula chenye latha nzuri Kwa mfano, chakula kichoungwa vizuri na viungo mbalimbali kama nazi, mdalasini, viani, manjano Hivyo ni vitu ambavyo navipenda sana kwa hiyo napenda vyakula venye ladha nzuri na tamu na yenye harufu nzuri ya kuvutia Hata mgeni akitoka akiwa nje Basi hiyo harufu yake imvutie sana.

Unapenda kujifunza mambo mapya vipi? Ninapenda kujifunza mambo mapya kwa kutembelea mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook na TikTok ambapo huwa nikiona jambo jipya au mambo mapya. Ninakelekea katika uwanja wa YouTube ambako huwa ninaweza kutafuta hilo jambo ili niweze kujifunza niwe nikona uelewa nalo. Hasa kuhusu teknolojia namna kazi za mtandaoni zitavyoweza kufanya uwe una kipato cha ziada tofauti na kazi yako kuu hivyo ni vitu ambavyo nimejifunza kupitia mitandao ya kijamii.

Unatumia mdawako wabule vipi? Mdawangu wabule huwa natumia kupumzika kwa kulala. Lakini pia nigijua kulala huwa naangalia filamu Kwa filamu ambazo nazipenda ni zileza. Kole ya kusini Nambapo huwa naangalia lakini pia huwa nasikriza mziki. Lakini pia mdawo pia na mgini na unge na mdawangu na mgini na kana tafakali tu maishi angu na kupanga mipango na kuangale mipango niyo mipanga jinsi nafo enda.

Unafanya nini ili kujitunza? Mamba ambayo nayafanya ili kuweza kujitunza cha kwanza kwenye kujitunza, afya yangu. Ninahakikisha kwamba ninakula chakula ambacho ni sahihi. Ambacho kinachukua madini yote ambayo yanahitajika. Chakula. Nakula chakula cha protini, wanga na mafuta. Lakini pia nahakikisha kwamba ninafanya mazoezi kila siku ili kuweka mwili wangu sawa. Kitu kingine nahakikisha kuwa ninatumia mafuta ya kujipaka na sabuni ya kuoga ambazo ni sahihi kwa kulinda afya ya ngozi yangu.

Mchezaji gani wa mchezo inaoupenda? Kwanza kabisa nianze kwa mchezo ambao ninaupenda ni mchezo mpira wamigu. Na mchezaji ambaye nampenda sana kwa sasa hivi ni Kilya Nimbape. Kilya Nimbape ni mchezaji ambaye ni mzuli, ni anajua kufunga magoli. Na kia ipia anajua kuchesa timu. Mchezaji ambaye anachezarika timu ambao naipenda sana ya Real Madrid ya Uispania. Mzija ambae nampenda lakini wengine ni Mubinusha Zijonia, Jude Berengam, na ukija Tanzania na Pakome Zuzua, Klementi Mzize na Jobu, Ikson Jobu.

Unapenda kucheza mchezo gani? Mchezo mbao naupenda kucheza ni mchezo wa mpira miguu. Ni mchezo ambao nimeanza kucheza toka nikiwa mtoto. Na ni mchezo mbao ni naupenda kutoka moyoni. Ninaucheza kila siku na kila ikipata mda huwa naucheza. Ni mchezo mbao naupenda. Kwa mchezo ambao unapenda kucheza ni mchezo wa mpira wa miguu. Ninaucheza mwenyewe ni nafasi ya ushambuliaji.

Unapenda kufanya nini wakati wa jua kali? Kwanza wakati wa jua kali huwa naepuka sana kutembea tembea juani. Ninakuwa nimetulia ndani. Lakini pia ninapenda pia kufua nguo. Ili niweze kuzi, ziweze kukauka vizuli. Lakini pia piju jua kari huwa ninawasha feni. Ili niweze kunipuniza kwa sababu kari kunakuwa na joto jingi. Kwa hiyo pia kama nipo nje basi huwa natumia mwavuli. Kuweza kujikinga na jua.

Je, una ndege wa kufugwa nyumbani? Ndiyo, nina ndege wa kufugwa nyumbani ambao ni kuku na bata. Bata ni mnyama ambaye, ni ndege ambaye nilimpata kutoka kwa bibi. Kipindi ambacho nilikuwa nina mchimbia dawa kwa ajili ya bata wasife. Kwa akanipatia ikuwa ni mwaka elfu mbili na saba. Ambao mpaka leo bado ninao. Wanazidi kuzaliana, wale wa zamani wana tunawakula, tunachinja, wana kufa, tunawauza Ila mjizi wake bado unaendelea Lakini pia kuku bado ninao pia nawafuga amabao ni kuku wa kienyeji ni kuku amabo niwazuli na wana afya nzuli na Nawalisha vizuli na kuafuga vizuli.

Unawakalibisha wafanya kazi wapia vipi? Mimi kama kiongozi wa hudini, pale ambapo nakuwa nimepewa wafanya kazi wapia. Kwanza huwa na wakalibisha kwa upendo, kwa kuwanza kufanyia. Utambulishu wa mazingila ya hudini kwangu, kuwelekeza tatibu mbalimbali za hudini, lakini pia kuafundisha tamaduni na namna ya kufanya kazi hudini kwangu. Na huwa nawapa ushilikiano pale kila pale ambako anakuwa na uleza maswali Aupa na napokuwa hata kama nipo nyumbani base wanapigia simu na neweza kuwaelekeza.

Unapenda wanyama wa aina gani? Ninapenda wanyama aina ya mbwa kwa sababu ni wanyama ambao ni walinzi wa mali zetu ambazo tunakua tupo nazo. Kwa mfano nikikumbuka nyumbani, tumewahi kuwa na huyo mbwa ambaye alikuwa anaitwa askari, ni mbwa ambaye alikuwa ni mkali, na alikuwa anatulindia mali zetu vizuri Hata usiku tukilala Basi ikitokea shida ata bweka na sisi tutaamka kwenda kuangalia nini kimejili huko Kwa hiyo mbwa ni mnyama ambaye nampenda sana.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi Wakati wakati ambao ninafanya kazi vizuri zaidi kazi ni mda wa asubui kwa sababu ni nakuwa nimetoka kuamka ni nanguvu mpya hali mpya kwa hiyo huo mda huwa na utumia vizuri kwanza kufanya kazi zangu na kuahakikisha ni namaliza kazi zote ambazo zinahitaji akili na nguvu nyingi na bakiza kazi ambazo ni nye pesi ambazo hazihitaji umakini mkubwa Kwa hiyo asubuhi ndo mda ambao nafanya kazi vizuri zaidi.

Unapendelea mahali pa kimya au pa kelele? Mimi napenda mahali ambapo ni pa kimya kwa sababu mahali hapa pananipa utulivu wa kweza kufikiria mambo yangu lakini pia hakunisumbui akilia yangu kwa hiyo mi sio mtu wa kelele, sipendi sana kelele kwa sababu mahali ambambo napendelea ni mahali ambapo pana ukimya Kwa mfano hapa ambapo ninamoishi ni mahali ambapo pana ukimya mwingi sana Kwa hiyo kutokana hivyo napapenda mno.

Je unapenda upepo au AC, ninapenda AC kwa sababu zinaleta hewa mazingira yawe mazuli Lakini pia AC inaeza kuwa ni ya joto au ya baridi Kwa hiyo AC ni kitu ambacho nakipenda zaidi na kazini zipo na ninazipenda sababu zinanipa utulivu, hazipulizi kalatasi kwa mfano kama sehemu ambayo nafanyia kazi inatumia karatasi hazipeperuki.

Harufu gani unayoipenda? Harufu ninayoipenda ni harufu ya harufu ya maua, ni harufu ambayo naipenda sana. Na kutokana hivyo, nimeamua kupanda maua ya kunukia nje ya nyumba yangu, ambao yananipa harufu nzuli, hata nikiwa ndani.

Unalinda falaga yako vibi mtandaoni? Hili kulinda falaga yangu mtandaoni, huwa nahakisha kuwa kwamba. Ninapo chapisha mtandaoni taarifa zangu zote nahakisha kwamba. Ni talifa ambazo, siyo zile za sili ambazo kila moja atake kuzifahamu. Lakini pia nahakisha kuwa akaunti zangu za mitandaoni zinakuwa na namba za simu ambazo nakuwa nazifahamu mimi peke yangu.

Kifaa gani cha teknolojia huwezi kuishi pasipo? Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila kuwa nacho ni simu ya mkononi. Ni kifaa ambacho ni cha muhimu sana. Kinanisaidia kuweza kupata taarifa mbalimbali. Lakini pia kinanisaidia kuweza kuwasiliana na wapendwa wangu, familia, mpenzi wangu, marafiki. Lakini pia hata kazini. Lakini pia kinanisaidia kuweza kufanya kazi zangu za mtandaoni. Kama saa hivi hapa nnavofanya kazi hii inanisaidia sana kwa hiyo siwezi kuishi bila kifaa hiki.

Jambo gani ladini ni muhimu kwako? Jambo ladini ambalo ni muhimu kwangu ni kuhuzulia ibada za kira jumapili Lakini pia kuhuzulia jumuia ndogondogo kila jisiko jumamosi Lakini pia kushiliki katika siku za ibada Lakini pia kushiliki kutuwa sadaka na michangu balimbali ambao ni kwa ajili ya ujenzi na kuendelea kutegemeza kanisa.

Je, umewahi kuishi siku moja bila teknolojia? Ndiyo, nimewahi kuishi zaidi ya siku moja bila teknolojia. Hii ilikuwa ni tarehe selasini mwezi wa kumi mwaka 2005. Ambapo, serikali ya Tanzania ilizima mtandao wa internet. Kutokana na vurugu ambazo zilitokea baada ya uchaguzi. Hivyo wakaamua kuzima mtandao. Na tukaishi ndani ya siku tatu bila kuwa na teknolojia yoyote ile Tuliishi kama zama za ujima.

Unaenda mahali pa ibada mara ngapi? Kutokana na kazi yangu ambayo, haina weekendi, maalumu, siku zangu na kupumzika huwa zinatokea siku yoyote ile ya wiki. Kwa hiyo, ni machache sana kuenda kwa siku za ibada. Lakini, kama ningekua kwamba nina weekendi maalumu, kila weekendi nina kuwa na mafasi, basi ningekua naenda kwa mahali paibada, mara mbili kwa wiki, Lakini nyumbani pia wanapata mda wa kweza kumuabudu mungu, kumshukuru mungu na kumomba mungu.

Unaboleshanyanaji michakato ya kazi? Ili kubolesha michakato ya kazi, nihakisha kwamba, ninafanya kazi kwa uweredi mkubwa. Pia ninahakikisha kwamba, kila napofanya makosa, siwezi kujificha. Ninasema kwamba hapa nilikosea, na ninajipa muda wa kuweza kurekebisha, ninajipa kurudia makosa. Lakini pia huwa najipa muda wa kufanya kazi. Ili niweza kujiboresha lakini pia huwa nachukua muda kuweza kupitia kusoma ili niweze kujifunza zaidi na zaidi ili kuboresha kazi yangu.

Unafanyaji kazi ya ushilikiano na wengine? Kazi ambayo inaitaji ushilikiano na wengine, huwa ninafanya kuzingatia mambo kadhaa. Chakwanza ni kueshimu mawazo ya kila mmoja kwenye hiyo kazi, kwa sababu unakuta labda mmoja analeta pendekezo fulani kwa hivo kwa naeshimu, lakini pia huwa ninafanya kazi kwa kugawana majukumu madogomadogo ndani ya hiyo hiyo kazi ambayo tunafanya pamoja lakini pia huwa nahakikisha tunawasiliana vizuli kwa mba mimi nitafanya hiki na hiki au tufanya hiki na hiki kwa hiyo huwa huwa nawapa ushirikiano mzuli kuakikisha kwa mba nashiriki kikamilifu katika kazi ambayo tunipanga kuhifanya.

Jewewe ni mtu wakujielewa au kuwai. Mimi ni mtu mzuri sana ambayo napenda kuzingatia mda. Kwa hiyo mimi marazote huwa na wae. Tukiambiza na kesho tutakutana sa nne kamili. Basi mimi sa tatu na dakika hamsini na kuwa niwefika eneo la Tukio. Kwa hiyo mimi ni mtu wakuwai sana kunyima Tukio.

Unafanya nini kuweka afya nzuri? Hili kweza kuweka afya yangu nzuri, huwa ninafanya mazoezi kila siku asubuhi. Lakini pia ninahakikisha kwamba ninakunywa maji mengi kwa siku. Lakini pia ninakula chakula kizuri ambacho kinaleta afya. Kuhakikisha kwamba nakula chakula ambacho kina vyakula vyote, protini, wanga. Lakini pia ninalala masaa nane kwa siku ili kulinda afya yangu.